Usiku kabla ya kulala, mimi hupenda kutulia na kupunguza shughuli pole pole. Kwanza, nafanya usafi binafsi kama kuoga au kupiga mswaki, kisha hutumia dakika chache kutafakari siku ilivyokuwa na wakati mwengine kuandika mambo muhimu au malengo ya kesho. Pia napenda kusoma kurasa chache za kitabu au kusikiliza muziki wa utulivu ili akili ipumzike.